Naam, mimi huishi mahali nilipozaliwa kwa sababu ya mazingira na ubora wa maisha. Mahali nilipozaliwa ina baadhi, ina hisia tofauti, inahisia mzuri sana na pia ina maisha bora, usalama na huduma ya afya. Pili, ninaishi mahali nilizaliwa kwa kuwa inahisia za kitamaduni na ulimwengu wa kazi. Mimi naishi mahali nilipozaliwa kwa sababu najuwa lugha, tamaduni na desturi za eneo hili. Pia familia na marafiki wanaishi karibu na mimi. Jambo linaloongeza urafiki na mshikamano.

Mimi huwamini aina tatu za kampuni ya teknolojia, kwanza naamini kampuni ya Apple. Kwa kuwa inajulikana kwa ubora wa vifaa vyake kama vile iPhone na MacBook na usalama wa data. Pili, napenda Amazon. Amazon inazaidi kwa uaminifu katika huduma za e-commerce na Amazon Web Services. Tatu, napenda Google. Kwa vile inajulikana kwa injini yake ya utafutaji, Gmail, Google Maps na huduma nyingine za wingu.

Nashughulikia dharura kwa njia zifuatazo. Natambua dharura haraka. Kwanza napaswa kutambua ni kitu gani ni dharura na ni hatari kiasi gani mfano, moto, ajali ya barabarani au mgogoro wa kiafya pili nafanya tathmini ya haraka naangalia ni nani au ni vitu gani vinahusiana na dharura kiasi cha hatari, rasilimali zinazohitajika na hatua za haraka zinazohitajika tatu, naita msaada wa kitaalamu. Nashughulikia dharura peke yao, napiga simu kwa huduma za dharura kama vile polisi zimamoto. Pia, nakinga hatari, najaribu kupunguza hatari kwa kutekeleza hatua za usalama kwa kutoruhusu wengine kuingia kwenye eneo la hatari. Na kutumia vifaa vya kujikinga kama vile gloves na mask.

Naam mimi nimewahi kwenda kwenye maonyesho ya sanaa kama vile maonyesho ya picha, kazi za uchoraji, rangi za maji na sanaa ya dijiti. Pia nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya kazi ya mkono, vitu vya mkono, ufinyanzi, uchoraji wa mikono au kazi za tamaduni. Maonyesho ya sanaa ya utendaji kama vile tamthilia, densi, muziki au maonyesho ya hadithi. Maonyesho ya sanaa za digiti kama vile video, picha za kompyuta au mtindo wa kisasa ya sanaa.

Natumia simu yangu zaidi kwa kuwa ina manufaa mengi na inanisaidia katika kupata taarifa ya elimu. Simu simu yangu inaniruhusu kujivinjari kwa mtandao, kusoma habari na kujifunza. Inatoa fursa ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni, masomo ya video, makala au vitabu ya kielektroniki. Pia inanisaidia katika mawasiliano. Simu yangu inaniruhusu kuwasiliana kwa simu za kawaida, ujumbe mfupi na programu za mtandao. Inanisaidia kuwasiliana kwa haraka hata ikiwa watu wako mbali. Pia inanisaidia katika mawasiliano ya dharura kama kupiga simu za msaada, polisi au hospitali.

Wakati wa baridi kali, mimi huvaa nguo za joto, navaa nguo mzito kama vile koti, kofia, soksi za joto. Hii inasaidia kushika joto la mwili na kuzuia magonjwa. Pili, nakunywa vinywaji vya moto, nakunywa vinywaji kama vile chai, kahawa au supu. Hii inasaidia kuongeza joto ndani. Pia nakaa ndani. Mimi huepuka kuenda nje isipokuwa ni lazima, nakaa ndani kupunguza hatari za baridi na mvua au theluji.